Mimi huoga mara moja kwa siku. Kawaida asubuhi ili kuanza siku nikiwa safi na nikiwa na nguvu. Kuoga unipa hisia ya upya na utulivu na pia unisaidia kuondoa uchovu na uchafu wa siku. Wakati mwingine ikiwa nimefanya shuguli za mwili kama mazoezi au kuendesha baiskeli. Ninaweza kuoga tena jioni ili kuondoa jasho na kukaa nadhifu. Kuoga si tu kuhusu usafi wa mwili bali pia njia ya kupumzika na kutulia akili asa ninapokuwa nimeridhika na usiku wangu nahitaji kuondoa msongo wa mawazo. Kwa kifupi kuoga nisehemu muhimu ya mazingira yangu na ya kila siku na kunisaidia kuwa na afya bora na nahisi furaha.

Kwa sasa sina mnyama wakufugwa, lakini ningependa sana kufuga mmbwa. Mmbwa ni wanyama wenye uaminifu mkubwa na upendo wa dhati kwa mmiliki wao. Ningependa kumfuga kwa sababu anaweza kuwa rafiki wa karibu anaye saidia kupunguza upweke na kunipa furaha kila siku. Zaidi ya urafiki, mbwa pia ni mzuri kwa usalama wa nyumbani na kusaidia kuwa na nidhamu ya kufanya mazoezi kwa sababu anahitaji kutembea na kucheza mara kwa mara. Ningepeda kumlea kwa upendo, kupa chakula bora matunzo na mafunzo na muda wa kucheza ili awe na afya njema na furaha. Kwa ujumla kufuga mnyama kama umbwa ni jambo ninalo, liona kama uajibikaji na furaha kwa wakati mmoja na naamini kungeleta mabadiliko chanya katika maisha yangu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni whatsapp. Naitumia kwa sababu ni njia rahisi ya haraka kuwasiriana na marafiki, familia na wenzangu kazini. Kupitia whatsapp naweza kutuma ujube kupiga simu za sauti au video na kubadilishana picha na faili kwa lahisi yoyote kwa wakati halisi zaidi ya whatsapp pia napenda kutumia google calender kushugulikia ratiba zangu za kila siku. Hii inanisaidia kupanga kazi mikutano na vipidi vya mapumziko ili niwe na mpagilio mzuli wa kila siku. Kwa ujumla programu hizi hunisaidia kubaki na taarifa kuashiriana na wengine na kudunisha tija yangu ya kila siku.

Napenda sana mziki hasa aina ya bogo flavor na pop. Kwa sababu unanifurahisha na kunipa nguvu za kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Mziki hukuwa na midudo ya kuvutia na maa. Neno yenye maana nijambo naliofanya nijisikie karibu na hisa za zabibu. Mwimbaji nilie mpenda zaidi ni Diamond Platinum kwa sababu nyimbo zake huchanganya ubunifu hisa ya na sitiri za kipekee. Hata hivyo. Napenda pia kusikiliza muziki wa rege na klesiko mara kwa mara hasa pale ninapo hitaji kupumzika na kutafakali. Napenda kusikiza mziki asubuhi ili kuamka na kupumzika. Ninapo hisi mziki napenda pia kusikiliza mziki regeee na klesiko. Mara kwa mara hasa pale ninapo hitaji kupumzika na kutafakari.

Ndio nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilifurahia muonekano wa maji makubwa yasiyo na mwisho. Upepo mwanana na sauti ya mawimbi ikigonga ufuoni ambao ulinipa utulivu wa akili. Bahari hufanya nijiskie huru na kunikumbusha uzuri wa asili na kila mara ninapokumbuka safari hiyo huhisi furaha na hamu ya kurudi tena na tena.

Kawaida nalala kwa masaa kati ya saa saba hadi tisa usiku kulingana na shughuli za siku. Napedelea kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Kwa sababu usingizi mzuri hunisaidia kuwa makini kuongeza nguvu mwilini na kuboresha kumbukumbu. Mara nyingine ikiwa nimekuwa na kazi nyingi na nimesherekea usingizi wangu unaweza kuwa mfupi lakini kila mara na jitahidi kurudi kwenye ratiba ya kawaida ya kulala ili kuhakikisha mwili na akili ziko katika hali nzuri. Zaidi ya hayo kabla ya kulala mara nyingi napumzika kidogo. Nitapumzika na punguza matumizi ya simu na kompyuta ili usingizi uwe utulivu na wenye ubora.